Mimi napendelea tishati kwa kuwa ni rahisi kufua kuwa si haina mikono mirefu pia wakati unapoenda kunawa ni rahisi kuchukua na kunawa badala ya shati ambayo lazima ukunjekunje pale mbele isishike maji ee.

Shuguri yangu ya kupendeza kweli ni kucheza kandanda. Kucheza kandanda napenda sana kandanda kandanda ni ya muhimu sana naicheza. Kukua naeza kuwa bizuri kimwiri. Shuguri nyingine ya kupendeza ingine yangu ni ya ku kukula mi napenda kula sana chakula. Chakula ni muhimu katika mwili na inaweza kukukinga kutoka magonjwa mbali mbali.

Mimi napenda chakula kathaa chakula kimocha nachokipenda ni chapati chapati napenda chapati sana ambazo napenda wakati nakula na mchele. Mchele pia ni wamuhimu katika mwili unawezo kwongeza nguvu katika mwili na manufaa mengine mengi ya kiafya.

Naam, naipenda hesabu sana hesabu naipenda kwa kuwa inachanganua akili. Inachangamsha akili. Na inataka kufikiria sana ili kuweza kuyatatua. Maswali yake hesabu ni ya muhimu popote pale katika maisha Me naipenda sana hesabu.

Na thamini sana kazi ya udaktari, kwa kuwa mimi ni mwanafunzi ninayesomea udaktari, udaktari wa meno, udaktari ni moja wapo ya kazi ya ambazo zi ndani yangu nazipenda, kwa kukuwa ni zakusaidia watu, kusaidia walio wagonjwa ili wawe sawa, naithamini sana kazi ya udaktari.

Naam ukulima ni moja wapo ya kazi pale nyumbani tunazo zifanya. Kilimo biashara ndio kazi pekee pale nyumbani inayofanyika kwa ufasaha. Na inatubidi sisi kuenda shambani ili tuweze kulima ili tupate mazao anghalabu. Yatamea ili tupate pesa ata ya kulipa karo shuleni. Kilimo ni biashara napenda sana kulima.

Ndiyo, napenda kwenda pwani. Pwani hunifanya nijihisi mtulivu. Hewa kule ni safi na tulivu sana. Mwambi hunisaidia kupumzika kutoka kwa kazi zangu za kila siku. Pwani hunifanya nijisikie huru na mtulivu zaidi kutoka kwa kazi zangu za kawaida. Mi napenda kwenda pale. Sana sana wakati warikizo. Ambapo naenda kupumzika.

Ndio, napenda kupiga chombo cha muziki. Napenda zaidi ngoma na piano sana sana piano. Kupiga chombo kina nifurahisha sana na kunifanya nijisikie mtulivu rohoni. Hii pia hunisaidia kuonyesha ubonifu wangu na hukuza talanta yangu ya kucheza piano. Napenda sana piano.

Mwanzo nahitaji kuimarisha ujuzi wa usimamizi wa muda. Pia nataka kuboresha mawasiliano ya kitaalamu kazini pamoja na wafanyakazi wenzangu na pia kuimarisha ufahamu wa teknolojia mpya inayousiana maneno yote ya kazi yangu.

Napanga kazi yangu kwa njia raisi na yenye mpangilio. Kwanza naandika kazi zote zinazoitasika kufanywa. Kisha ninaweka kipaumbele kazi zote ambazo ni muhimu sana na za haraka. Ninaweka muda maalumu wa kazi zote. Mwisho nakagua na kurekebisha mipango ya kila kazi nilioifanya siku hio.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea. Nilisaidia katika shugli za kusaidia jamii. Kama vile kusaidia mtoto wa jamii au safi za mazingira. Ileleta furaha kuona watu wakifaidi na kazi zetu. Pili nifundisha kuwa na uruma na kuwajibika sana kijamii.

Mimi ni namausiano mazuri na wazee wangu. Napenda kusikiliza hadithi zao na ushauri wao wa kina wa kila siku. Tunapo ongelea hunifundisha sababu na maadili. Wanani shawishi kuwa na eshima na subira. Mimi nawathamini na kuzungumza nao kwa eshima kila wakati wanaponiitaji. Ama ninapo waitaji kwa ushauri wowote.